Nahitaji kupumzika kidogo. Wiki hii imekuwa ngumu sana. Nitakaa nje kwenye baraza, nichukue hewasafi. Anga ni nzuri leo, hakuna mawingu. Nitakunjua mikono na miguu. Mwili unauma kidogo. Labda nitanywa chai ya moto. Hupunguza msongo wa mawazo. Nitazima simu yangu kwa muda. Siwezi sikia kelele za barua pepe. Wakati wakupumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi. Naomba niwe kimya tu nisisikize sauti za asili. Ndege wanaimba. Upepo unavuma taratibu. Hii ndiyo amani ya kweli.

Asubuhui tayari. Lazima niamuke nianze siku. Leo ni siku nzuri naona jua linaangaza. Je ni chukue chai au kahawa. Nadhani kahawa itasaidia kwa muka vizuri. Bada ya kuoga ni tavangu ogani. Yule shati ya blu au nyekundu. Nafikiri blu ni bora kwa leo. Nina mkutano sanane. Lazima ni jiandaye mapema. Hebu niangalie maelezo ya jana. Nisikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa nzuri tu.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote. Nadha ni nusu tu nizifute zile sizitumii zitachukuwa nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, niitunze. Programu ya ramani pia nitatu ninatumia kila siku, inanisaidia kupata njia. Programu za mchezo je Zinafaa. Labda moja au mbili tu. Kwa burudani. Nifute zingine. Nina programu za kusoma habari kadhaani za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima na lipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Msafara wa magari leo ni nzito sana nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigia mwenye kiti barua. Nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thilathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendasha edio ni sikize mziki ili niwe na subra. Hali hii ya kila siku lazima ni jifunze kustahimile.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema, kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana vizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Jee, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchokesha, mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu, usiku mwema.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu. Nilinunua jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninaitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Je niandae ugali au wali. Nathani wali ni bora. Unaiva haraka. Nitakata vitungu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima ue na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tule pamoja.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Je, niziseme zote? Nyingi ni matangazo tu, sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa, zinahitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza, niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja wa wateja kwanza. Nitajibu moja kwa moja. Zingine nitaazimia kwa baadae. Ninahitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folder. Nipange kwa aina. Barua zilizobaki ningeweza kutuma jibu moja kwa wote. Kazi hii inachukua muda wengi sana. Nadhani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati nzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshailimia wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri, zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu nzuri nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Nitakua na chakula cha kutosha.